Naam kuna ujuzi kathaa ningependa sana kujifunza kwa mfano ningependa sana kujifunza lugha mpya hasa lugha za kimataifa kujua lugha hizo zinaezanifanya kufungua milango mingi na kunisaidia kuleta dhamani kwa maishi yangu Pia ningependa sana kujifunza tech zaidi kwa mfano kodi kidogo au jinsi ai automotions zinazofanya kazi Pia ngependa niwe na ujuzi wa ubunifu. Pia ngependa niwe na ujuzi wa fedha kibinafsi. Jinsi ya kuekeza vizuri, kusimamia pesa na kujenga nyanzo za mapato yangu.

Naam, za kazi naweza kuwa na mchanganyiko wa hisia. Lakini kwa mtazamo wangu, ni kitu chenye faida sana, kama kitafanywa vizuri. Kwa mfano kuna upande mzuri. Unasaidia kujua unaendelea wapi vizuri. Pia unapata maoni ya kuboresha kazi. Pia ni inoosia kueka malengo mapya vile vile kuna changamoto watu wengi huhisi presha au wasiwasi Sasa kama maoni hayajatolewa kwa njia ambayo ya ni ya kujenga. Hata hivyo ni. Kutadhmini isiwe ya kulaumu. Bali iwe ya, kujifunza na, kukua.

Na ningependa kuona maendeleo yafuatayo katika jamii Kwa mfano ningependa kuona elimu bora kwa wote ningependa kuona fursa za ajira na ujasiriamali Pia ningependa kuona umoja na heshima kati ya watu Pia ningependa kuona huduma bora za afya afya isiwe anasa Pia ningependa kuona utunzaji bora wa mazingira usafi, punguza taka na kupanda miti.